Ninaihifadhi pesa kwa kuwa na nidhamu ya kifedha na kupanga matumizi yangu mapema. Kila mwezi, huandaa bajeti inayoonyesha mahitaji muhimu kama chakula, malipo ya nyumba na mahitaji mengine ya lazima. Baada ya hapo, hutenga kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya akiba kabla ya kutumia kilichobaki. Pia, kuweka malengo ya kuokoa kama vile akiba ya dharura au malengo ya muda mrefu. Huwa ninapunguza matumizi yasiyo ya lazima kama kununua vitu bila mpango na badala yake kuchagua kuokoa. Mara nyingi kutumia akaunti ya benki au huduma za simu kama mpesa kuhifadhi akiba yangu kwa usalama. Kwa njia hii, ninajihakikishia utulivu wa kifedha na maandalizi mazuri ya siku zijazo.